Wakati umeme unapokatika mimi kwanza huzima stima hili umeme unapurudi isilete shida katika usambazaji wa stima. Bada hapo mi pia hutafuta simu yangu au tochi hili kuleta muangaza na hili kusadia kuzuhia kitu kibaya kufanyika katika giza.

Ningependa kuona maendeleo ya kielimu. Kwa sababu watu wanapoelimika katika jamii watu watakuwa na maarifa na watakuwa na uwezo na ubunifu wa kufanya mambo mengi katika jamii. Pia nikependa kuona pia maendeleo ya kuifadhi mazingira. Kwa sababu jamii inapoifadhi mazingira ufanya hewa safi ikuwe katika jamii hio.